Mimi huwa naoga mara mbili kwa siku. Cha kwanza nikiamka asubuhi, lazima nipige mswaki, nioge, the nirudi, nipate kifungua kinywa. Kifungua kinywa i mean chai Tanzania tunasema chai. Lakini pia, mara ya apili huwa naoga jioni baada ya kutoka kazini. Ya nikitoka kazini huko, amini nimechoka, nina uchovu, lazima niende, nioge tena mara ya pili. Hili hata nikilala, nilale usingizi mzuri, nisilale usingizi wa mangamu mangamu. Na pia asubuhi ninavyoogaga, huwa na huwaga, huwa sometime, mtu anaeza akasema ooh, umeoga usiku asubuhi unaoga ya nini, lakini huwa nikilala nina imani pia ni safari nyingine, katika usingizi kuna mambo mengi. Kwa ule uchovu wa usingizi asubuhi ndio mana lazima nioge, nikae freshi, ndio nijiandae, nitoke, niende kazini.

Kuna kinywaji, kinywaji cha baridi ninachokipenda mimi ni apple punch. Hiki kinywaji kwangu nikikosa, yaani huwa nasikia kuweweseka. Ya ni nikisha kula tu chakula. Nitasikia kiu, na kiu nipate apple punch. Ndipo pale ninapoona kwamba kabisa hapa kiu yangu imeisha bila kupata apple punch. Shida wakati mwingine nitasema ninywe maji, lakini bado nitasikia tu kiu ya apple punch.

Ya, ya, mimi ni mtu sana ambaye ninapenda paka na mbwa. Ya, vyote na vipenda, vyote na vipenda. Lakini ninaye mpenda zaidi ni mbwa. Ya, mbwa na mpenda zaidi. Kutokana anaweza kuniimbia kukimbiza ninachokitaka akakileta na, anaelewa mtu ya, kuliko hata nani, hata paka. So, vote na vipenda. Vyote na vipenda ila mbwa. Mbwa ni mnyama mzuri. Hata tunaona wazungu, wanatumia mbwa, polisi, wa kizungu, wanatumia mbwa, kukimbiza maadui na kuafanyaje na kuwapata. So, ni kitu ambacho kimekaa ki tofauti, halafu, kimekaa kiuzuri zaidi. So, ndio maana, nikasema kwamba na mimi napenda nini? Napenda sana mbwa kuliko paka. Kutoka na mbwa, ni mnyama mzuri. Ni mnyama mbwa, unaweza ukamtuma popote unapo, taka wewe.

Wakati wa baridi kali navaa sweta, wakati wa baridi kali nakunywa kahawa, wakati wa baridi kali nakunywa tangawizi, wakati wa baridi kali ikiwezekana hata mazoezi nafanya. Wakati wa baridi kali kama ni wakati wa usiku hata shuka najifunika wakati wa baridi kali ikiwezekana hata kukimbia ninakimbia, wakati wa baridi kali ikiwezekana mazoezi ya viungo nafanya, wakati wa baridi kali vote hivo navifanya kutokana na vinasaidia kufanya mwili kuchangamka mwili ukae okay mwili huepukane na ile baridi so ndo maana vitu hivo nitavifanya kwa wakati wa baridi kali kutokana na vitu muhimu ambavyo unatakiwa uvifanye kutokana na huo wakati.

Mitandao, mitandao ni joo sana sana la kibiashara kwa hiyo faragha yangu, mambo yangu ya ndani, siwezi kuyaeka, mtandaoni sana sana. So, nitadili zaidi na mambo la kibiashara, mitandaoni zaidi na mambo ambayo si ya kunitia aibu katika mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii imeletwa kwa ajili ya kuwakutanisha watu tofauti tofauti hususan pia wafanyabiashara, kufanya biashara kwa urahisi ya imekuwa kama, imekuwa digitali zaidi tatizo lolote likitokea kupitia mtandao, najua, kutokana na vyombo vya habari kila kitu kinapostiwa huko mnafahamu lakini baadhi ya watu wamegeuza mitandao kama sehemu ya kujichafua. So mi faragha yangu siwezi kuieka mtandaoni, mambo yangu ya ndani siwezi kuyaeka mtandaoni, mtandao nautumia kama sehemu ya biashara tu.

TV nyingi ninazofuatilia, baadhi ya chaneli nazifuatilia, kwanza TV ninayoifuatilia sana ni Azam TV, ila baadhi ya chaneli ninazozifuatilia. Kuna Azam TV, kuna Azam moja, Azam mbili, UHV, Sport, Sport moja HD, Sport mbili HD, ya sinema zetu, zipo chanili nyingi nazozifuatilia kupitea kingamuzi icho chaaza. Zipo chanili nyingi sana nazo ufatilea kupitia hicho kingamuzi chaaza. Mtokana ndiyo kingamuzi ambacho ni besti sana katika. Nchi yetu ndiyo kingamuzi ambacho. Hakina mambo mengi na ni kingamuzi ambacho ni kizuri. Kwa nzia kwalitizari ukua ufatilea. Kwa nzia kwalitizari ukua ufatilea kabisa.

Harufu ninayoipenda ni harufu ya perfume au harufu nzuri, harufu ya maua, flower, yeah, hizo ndizo harufu ninazozipenda kwangu zaidi, au harufu au harufu ya vitu vizuri vizuri, chokoleti, manukato mazuri mazuri, marashi. Ndivyo vitu ninavyovipenda mimi, ndiyo harufu ninayoipenda.